Hapana siwekangi piche zangu nyingi mtandaoni, mimi huwa makini sana na maswala ya faraga na usalama wangu. Naamini si kila kitu kinapaswa kuwekwa mtandaoni kwa sababu picha zinaweza kutumiwa vibaya au kusambazwa bila idhini yangu. Ndiyo maana nachagua kwa umakini picha ninazoweka na ni kwa watu wachache au majukuwa ninayo yaamini. Hata hivyo kuna wakati naweza kueka picha chache asa zile za matukio maalum kama shere mafanikio kumbukumbu muhimu. Huwakikisha picha hizo hazionyeshi taarifa binafsi kwa uwazi na kwamba kwaujumla ni naamini vizuri kuwa na uiyano kufurahia mitandao ya kijami lakini pia kulinda maisha ya binafsi na usalama wangu.

Ningependa kuona maendeleo ya nao lenga kuboresha maisha ya watu kwa ujumla. Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu. Asa elimu bora na inaopatikana kwa wote elimu ikipewa kipao mbele, vijana upata ujuzi, hajira uongezeka, najimiwa na uwezo kuchitegemea na kufanya maamuzi sahi. Pili ningependa kuona maendeleo katika uduma za afia. Hili ziwe ubora, nafu na zinazo fikika kwa kila mtu. Hata walioko maenewo wa mbali jamiye nye afya njema. Uwa na nguvu ya kufanya kazi na kuendeleza uchumi. Pia ningependa kuona usawa wa haki na haki katika jami ambapo kila mtu anatendwa kwaeshima bila ubaguzi. Kwa kijinzia kabila ulemavu au hali ya kiuchumi. Hili ingesaidia kuimarisha amani na mushikamano wa kijami. Zaidi ya ayo maendelewo katika ajira na ujasiri mali asa kwa vijana ni muimu sana fursa za kazi na msaada kwa waja sirimali usaidia kupunguza umasikini na uwali.

Wakati wa jua kali napenda kufanya mambo yanayonisaidia kujilinda dhidi ya joto na kubaki katika hali nzuri kiafya. Mara nyingi napendelea kukaa ndani ya nyumba h au sehemu yenye kivuli hasa wakati wa mchana ambapo jua huwa kali zaidi. Nikikaa ndani napenda kufungua madirisha ili hewa ipite vizuri au kutumia feni kama ipo ili kupunguza joto mwilini. Pia napenda kunywa maji mara kwa mara hata kama sijasikia kiu sana kwa sababu najua mwili hupoteza maji mengi wakati wa jua kali. Wakati mwingine nachukua vinywaji baridi au matunda yenye maji mengi kama tikiti maji na machungwa ambavyo hunisaidia kubaki na nguvu kama nimekua nje kwa muda. Kuoga maji baridi hunisaidia kupunguza joto la mwili na kunifanya nijisikie mchangamfu. Kwa upande wa shughuli, napendelea kufanya kazi nyepesi au kupumzika kama kusoma, kusikiliza mziki au kuangalia kitu kinacho ni burudisha. Kazi nzito naziwacha asubuhi mapema au jioni jua linapopungua. Kwa ujumla wakati wa jua kali napenda utulivu, maji ya kutosha na mazingira yanayosaidia mwili na akili kubaki salama na yenye afya.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni hadithi ya kidagaa kimemwozea cha Ken Walibora nilikipenda kwa sababu kinaeleza maisha halisi ya jamii, changamoto za uongozi, ufisadi na mapambano ya watu wa kawaida kwa njia inayoeleweka na kuguza moyo. Hadithi yake inafanya nitafakari sana kuhusu haki, uongozi bora na nafasi ya mwananchi katika kuleta mabadiliko. Mhusika ninayemkumbuka na kumpenda zaidi ni Sudi kwa sababu anaonesha ujasiri, ukweli na msimamo dhabiti hata katika mazingira magumu. Anawakilisha sauti ya watu waliokandamizwa. Anayeonyesha kuwa hata mtu wa kawaida anaweza kusimama na kupigania kilicho sahihi. Tabia yake inanifundisha kutokata tamaa na kusimamia maadili hata pale ambapo yanapokuwa magumu. Ninashauriwa kusoma kitabu hiki na mwalimu wangu wa fasihi shuleni ambaye alisisitiza umuhimu wa kusoma vitabu vinavyoakisi jamii yetu na kutufanya tufikirie kwa kina. Baada ya kukisoma niligundua kwa ushauri wake ulikuwa sahihi. Kwa sababu kitabu hiki kiliniongezea uwelewa wa maisha na jamii kwa ujumla. Ndiyo, ningependa sana kusoma vitabu vingine vya Ken Walibora kwa sababu mtindo wake wa uandishi ni rahisi kuelewa lakini una ujumbe mzito na uwezo wa kuchanganya hadithi nzuri na mafunzo. Umuhimu ya maisha jambo linalolifanya nipende zaidi kazi zake na kuwa na hamu ya kuendelea kusoma maandishi yake mengi.

Rangi ni nayo ipenda zaidi ni blue kwa sababu inaniipa hisia ya utulivu amani na utulivu wa akili. Mara nyingi ninaiona mbinguni masaa za asubuhi au jioni wakati anga inapojaa rangi za blue sinazo badilika kwa manthari asili. Blue huwakilisha pia wingi wa maji na upepo baridi jambo linalo nifanya nijisikia uhuru na mwenye nguvu chanya. Rangi ya blue inanikumbusha amani ya moyo na utulivu wa akili ni hisia ya kutokosa mwelekeo au kuwa na matumaini ata wakati wa changamoto. Pia ni nakitu ni nachomiliki cha rangi kama shati za la blu au kalamu. Nikitumia au ni kukiona hunifanya nijisikie mtulivu nikiwa na amani na mwenye furaha kidogoo. Mara nyingine ni naiona blue zaidi katika anga, maji ya mito au maziwa na katika baadhi ya fifaa vya nyumbani. Hasa pale ambapo rangi hio inachangia kufanya mazingira ya karibu ya nisikie safi na tulivu. Kwa jumla blue ni rangi ninayo inanisaidia kupumzika, kufikiria kwa utulivu na kushughulikia maisha kwa mtazamo chanya.

Ninapokaribisha wafanyikazi wapya napendelea kutumia mtindo wa kirafiki, wazi na wa kujenga uhusiano. Ili wafanyikazi wapya wajisikie kukaribishwa na kuunganishwa kwa urahisi. Katika timu, kwanza napewa nafasi ya kuzungumza nao, kuwasiliana kwa tabasamu. Na kuwaonyesha kwamba niko tayari kusaidia iwapo wanahitaji mwongozo au ufafanuzi kuhusu kazi au mazingira ya ofisi. Mara nyingi napenda kuwaelekeza kuhusu utamaduni wa kazi. Kanuni za kawaida na jinsi timu inavyoshirikiana. Ili wafanyikazi wapya waelewe, matarajio na wajiunge kwa urahisi, pia napendelea kuwaunganisha na wenzao wengine. Ili waweze kupata marafiki wa kazi na kujenga mtandao wa usaidizi. Wakati mwingine napenda kuwashauri kidogo au kushirikiana nao kwenye miradi midogo, ili waweze kuona jinsi timu inavyofanya kazi kwa ushirikiano. Hii hunisaidia kuondoa hofu, kujenga ujasiri na kufanya wafanyikazi wapya wajisikie kuwa sehemu muhimu ya timu. Kwa jumla, lengo langu ni kuwajenga wafanyikazi wapya kisaikolojia na kikazi. Kuwapa mwongozo unaohitajika na kuhakikisha wanakubaliwa, wanathaminiwa na wanapenda kuwa sehemu ya mazingira ya kazi.

Ninapojikinga na jua kali, napendelea kutumia mbinu zinazonilinda mwili na kunipa utulivu. Kwanza nakaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba wakati wa mchana ambapo jua lina nguvu zaidi. Kwani hii hunisaidia mwili kushughulikia joto bila kuumia. Wakati nipo nje napenda kuvaa nguo za rangi nyepesi kofia na miwani ya jua. Ili kulinda ngozi na macho kutokana na miale ya jua. Pia kukunywa maji mingi ni jambo muhimu sana kwani mwili hupoteza maji haraka wakati wa jua kali. Mara nyingi napenda kuoga maji baridi au kuoga mdomo na uso ili kupunguza joto la mwili na kupata hisia ya freshi. Kwa upande wa shughuli napendelea kufanya kazi nyepesi au kupumzika. Kuepuka shughuli nzito za mwili wakati wa jua kali na kufanya kazi zaidi, asubuhi mapema au jioni pale jua linapokuwa hafifu. Kwa ujumla napendelea kivuli, maji ya kutosha nguo sahihi na kupumzika ili kudumisha afya na kuendelea kuwa na nguvu na mtulivu hata wakati wa jua kali.

Ninaposhugulikia kazi za muda wa mwisho napenda kutumia mbinu za mpangilio kipa umbele na nidhamu binafsi. Hili kuwakikisha kazi zinakamilika kwa wakati kwanza napanga kazi zangu kwa kuzingatia ni zipi muhimu zaidi na nizipi zinaweza kusubiri kidogo kwa kutumia orotha au ratiba ya kazi hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuona hatua kwa hatua ni nini kinapaswa kunfanywa kwanza. Pia napenda kuzingatia muda na kuepuka kuchelewa kazi hadi kudakika za mwisho. Na kiwana muda wa mwishu unapokaribia na weza kuweza zaidi katika umakini wangu. Kuondosu mbufu unaweza kunifuruga na kufanya kazi kwa kasi lakini kwa usahihi. Mara nyingine napenda kugawanya kazi kuba kuwa sehemu ndogo ndogo. Hivyo kila sehemu inaokamilika utoa isia ya mafanikio na kunifanya nisonge mbele haraka zaidi. Katika hali ngumu kushirikiana na wengine hau kuwama msaada kidogo pia unisaidia kuwakikisha kazi na kamelika bila kwa adhiri ubora. Kwa jumla ni napo shugulikia muda wa mwisho napendelea mpangilio, ndidhamu, kipaumbele na umakini. Jambo linaonifanya ni timi ze majukumu yangu kwa ufanisi bila kukosa muda.

Nalala takriban masaa saba hadi nane kwa usiku. Jambo linalonifanya nisimame, nikipumzika vizuri na nikiwa na akili safi kwa shuguli za siku inaofuata. Napenda kulala mapema usiku na kuamka asubui mapema. Kwa sababu mpangilio huu unanisaidia mwili wangu kudumisha afya nzuri, nguvu na mtindo thabiti wa maisha. Wakati mwingine endapa kuna shuguli nyingi au kazi muhimu naweza kupumzika, usingizi na muda mfupi. Lakini mara tu kazi ikikamalika na jaribu kurekebisha ratiba yangu na kulala muda wa kutosha ili kuondoa uchovu kwa ujumla usingizi wangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwani hunisaidia akili kupumzika mwili kudumisha nguvu na hisia kua dhabiti.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kwamba uvumilivu nidhamu na kuheshimu wengine hufanya maisha kuwa rahisi na ya maana zaidi. Kila changamoto au shida ni fursa ya kujifunza kitu kipya na baada ya kukasirika au kukata tamaa ni muhimu kupima hali kwa utulivu na kutafuta suluhisho kwa busara. Busara, nimejifunza pia kwamba kusikiliza kwa makini na kuelewa wengine hufungua milango ya uhusiano mzuri. Watu wengi huamua kulizungumzia tatizo lao au kuonyesha hisia zao wakiwa wanahisi kusikilizwa au kuheshimiwa. Kwa hiyo kuheshimu mitazamo tofauti na kushirikiana kunaboresha siyo tu maisha yangu bali pia ya wale walioko karibu nami. Pia hekima nyingi muhimu ni kwamba msingi wa furaha ni kushirikiana na kusaidia wengine bila kutegemea kuwa kila wakati matokeo yatakuwa kamilifu. Hili inafundisha kuwa maisha ni mchanganyiko wa mafanikio na changamoto na kila kitu kinafunika ufunzo muhimu ili tutazichukulia kwa mtazamo chanya.